Napenda kuangalia vipindi vya televisheni vinavyokuwa vyenye elimu, burudani au habari za hali ya juu. Kwa mfano, vipindi vya sayansi na teknolojia filamu fupi zenye mafundisho au vipindi vya habari vinavyonipa uelewa wa matukio ya ndani na nje. Pia, napenda kipindi cha utamaduni au mchezo kwa sababu uchangia kujifunza mambo mapya, kufurahia na kupato mskumo wa mawazo.

Ninaweka malengo ya kila siku kwa kuchagua kazi zote ninazohitaji kufanya, kuekeza kipaumbele na kugawa muda kwa kila jukumu. Hujitahidi pia kuweka malengo yanyoweza kufanikishwa, kutumia orodha ya kazi na kuangalia kila mwisho wa siku ni nini nimekamilisha. Njia hii huniwezesha kudhibiti muda vyema, kufanya kazi kwa ufanisi na kuhakikisha kuwa kila lengo limefikiwa bila msongo wa mawazo.

Ningependa kujaribu mchezo wa virtual reality au simulation, kwani unanipa nafasi ya uzoefu wa kipekee kuchunguza mazingira mapya na kufurahia burudani ya kisasa. Pia napenda kujaribu michezo ya kimichezo ya kikundi kama paintball au obstacle course kwa sababu huchangia nguvu za mwini, mikakati ya kushirikiana na furaha ya pamoja na marafiki.